Tunda langu nililolipenda zaidi ni embe kwa sababu linaladha tamu ya kuvutia harufu nzuri na pia kupatikana kwa urahisi katika msimu wake. Zaidi ya ladha embe hu ni kumbusha nyakati za furaha kama vile kushiriki na familia au marafiki na pia ni tunda yenye virutubisho vinavyo saidia afya jambo linalonifanya nipende zaidi.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza kwa sababu hutupa burudiani bila kuchosha mwili na hunipa nafasi ya kufurahia mashindano mbinu na vipaji vya wachezaji mbalimbali, kutazama michezo pia hunifanya na nijifunze nidhamu ushirikiano na uvumulivu hasa ninapawaona timu au mchezaji akipambana hadi mwisho jambo linalonitia moyo hata katika maisha ya kila siku.

Ndiyo napenda kusikiliza radio kwasababu radio kwasababu hunipa mchanganyikomzuri wa habari, mziki na vipindi vya elimu vinavyonisaidia kubaki na tarifa za kilasiku, kusikiliza radio hunifanya nijisike karibu na jamii huniburudisha nikiwa nafanya shughuli nyingine na wakati mwingine hunipa mawazo mpya kupitia mjadala na vipindi vya vinavyogusa maisha ya kawaida.

Ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na nilifurahia uzoefu huwa kwa sababu ulinipa nafasi ya kuona ubunifu na watu tofauti na kuelewa ujumbe unaopitishwa kupitia sanaa. Mionyesho ya sana hunifanya nifikiria kwa kina, kuthamini vipaji vya wasani na kunipa mjukumu mpya wa kuangalia maisha kwa mtazama mpya zaidi. Hasa ninapoona kazi zinazogusa historia utamaduni na hisia za binadamu.

Mara nyingi ninacheza na marafiki au watu ninao wafahamu vizuri asa wale tunaoshiriki mambo yanayo tufuraisha kama mchezo ya vidole au michezo ya kawaida. Kucheza na watu wakaribu hunifanya nijisike huru zaidi kunipa furaha na kushirikiana kubadilisha kubalishana mawazo na kuhimarisha uhusiano jambo linalofanya muda wa kucheza uwe wakufuraisha na wenye maana zaidi.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kufanya shuguli zinanipa utulivu na kunifurahisha. Kama kusoma kusikiliza muziki au kutazama vipindi vinavyo. Niongezea maarifa au na burudani. Pia hupenda kutumia muda huo kutafakari maisha yangu kupanga mambo. Na badae kuwasidiana na marafiki au familia na wakati mwingine hujifunza ujuzi mpya unawonisaidia kukuza uwezo wangu binasi na kunifanya nitumie muda wangu kwanjia yenye manufa.

Wakati wa baridi kali mimi hujitahidi kuvaa mavazi ya joto ile kujilinda dhidhi ya hali ya hewa na kuendelea kujisikia vizuri. Pia mimi hupenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu kukaa ndani zaidi inapowezekana au kupunguza chughuli zisizo za lazima nje. Huku nikitumia muda huo kupumzika au kufanya mambo ya ndani yanayonipa utulivu na faraja.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule kwa sababu ndipo ninapopata nafasi ya kupumzika, kufurahia muda na familia au marafiki na kujisikia huru baada ya shughuli za siku. Sebule hunipa mazingira ya utulivu na mawasiliano kuni, kuhusu kutazama televisheni, kusikiliza mziki au kuzungumza na wengine, jambo linalofanya nijisikie nyumbani kwa maana halisi.

Mimi ni mtu wa kuwahi mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga mambo yangu mapema na kuhakikisha nafika mahali kwa wakati bila presha ya kukimbizana na muda kuwahi hunipa utulivu wa akili huniruhusu kujiandaa vizuri kabla shughuli kwanza na pia kunionyesha heshima kwa watu na pia huonyesha heshima kwa watu na majukumu nilio nayo.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa vazi yanayofunika vizuri na maipithi hili kupunguza atari za miale ya jua moja kwa moja pia ujitahidi kutembea au kufanya shuguli nyingi zaidi wakati wa asubui au jioni kuzumia kufia au miwani ya jua inapobidi na kunywa maji ya kutosha hili kulinda miili dhizi ya joto kali na upunguvu wa maji mwilini.

Nam napendelea kampuni zinazo kuza uvumbuzi wazi na manufaa kwa jamii na moja nilivyokuwa nikifahamu kwa msingi hiyo ni google kwa sababu inatoa huduma nyingi zinazo tumika kila siku na kusaidia watu. Watu kupata taarifa kuwasiliana na kupanga kazi zao kwa ufanisi kampuni hi inaonyesha umuhimu kwa teknolojia boresha kuboresho kila wakati na inajitahidi kuleta suluhisho kwa kisasa. Zina zo wafaidi watu wengi duniani.

Napenda nyama ya kuku zaidi kwa sababu ni nyepesi rahisi kupikwa na njia mbali mbali na pia huchukuliwa kuwa na afya kuliko nyama nyingine nyingi. Nyama ya kuku hunifurahisha kwa ladha yake huenda huendana na vyakula tofauti na hunipa hisia ya kushiba bila kujisikia mzito sana. Jambo nalo ifanya iwe chaguo lango la mara kwa mara katika milo ya kila siku.

Kumbu kumbu ninazo zikumbuka zaidi za utotoni ni ile ya kucheza na marafiki bila wasi wasi wowote tukicheza na kufurahia muda bila kufikiria majukumu ya maisha. Nakumbuka pia furaha ya kurudi nyumbani jioni baada ya mchezo kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi na wazee na kushiriki chakula kwa pamoja mambo ambayo yana nipa hisia ya upendo salama na umoja kumbukumbu hizo hunikumbusha urahisi wa maisha. Na hunipa tabasamu kila ninapo zifikiria.

Ndiyo napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Kutembea msituni hunisaidia kupumzisha akili kupunguza mawazo ya kila siku na kufurahia hewa safi pamoja na sauti ya asili kama ndege na upepo. Jambo linalonipa nguvu mpya na amani ndani yangu.

Wakati wakati ninapoitajika msaada kazi ni huanza kwa kutambua mazi nisehemu gani ina yokwama au nina hitaji msaada zaidi ili nisio hili nisiombe msaada kwa ujumla mdili ya malikuwekishwa kuwasiliana na mwenzangu au msimamizi kwa ishima kuweleza tatizo kwa uwazi na kuwa tayari kusikiliza ushahuri au maelekezo yanayotoa kwa sababu ninaamini kuomba msaada. Ni sehemu ya kujifunza na kuchangia kuboresha matokeo ya kazi na ushirikiano kazini.

Mfanya biashara ambaye mimi naeza kumjua sana ni rafiki yangu ambaye inaitwa Brian. Mfanya biashara ambaye anaweza kujiaminia na pia ana duka lake ambalo analiuza manguo. Napenda mwana biashara huyo kwa sababu anajituma sana na pia yeye anafanya bidii ili biashara yake iweze kufanikiwa. Kitu cha ajabu alichofanya ameweza kuuza mwaka uliopita ameweza kuuza manguo mingi na pia aliweza kunifurahisha na pia ikakua kitu cha ajabu.